Hali ya hewa ya leo ni joto. Hivyo nimevaa nguo nyepesi ili nejisikie huru na nisisumbuliwe na joto. Ingawa ninaendana na hali hii kwa kuvaa mavazi ya nayofaa. Ukweli ni kuamba napendelea zaidi hali ya hewa ya baridi. Kwa sababu inanifanya nijisikie tulivu, nchangamfu na ninaweza kuvaa mavazi ya kujisitiri na kunipendeza zaidi.

Napenda kucheza mchezo wa gofu kwa sababu ni mchezo unaonifurahisha na kunipa mazoezi ya mwili huku nikiburudika. Unanisaidia kutembea, kusonga, mwili na kubaki nikiwa na afya njema. Pia napenda gofu kwa sababu unipa nafasi ya kushirikiana na rafiki yangu, kuzungumza na kujenga mahusiano wakati tunacheza pamoja.

Rangi yangu ya kupendezwa ni zambarau ili okolea kwa sababu inavutia sana kwa uzuri wake, wakipekee na utulivu wake. Ni rangi inayonesha kujiamini, heshima na umakini na inanifanya nijisikie nikiwa na amani na mtulivu. Rangi hii inanipendeza katika mavazi kwa sababu inaleta mwonekano wa staili na hatldhi na ni rahisi kuinganisha na rangi nyingine.

Napendelea hali zote mbili kulingana na mazingira. Wakati wa burudani, mahali palipo na kelele kidogo ni sawa, hasa kuna pokuwa na muziki au shughuli za kufurahisha kwa sababu hunipa furaha na nishati. Hata hivyo, wakati wa kupumzika au kulala, napendelea hali ya kimya kwa sababu hunisaidia kutuliza mawazo kupumzisha mwili na kupata usingizi mzuri. Kwangu, kimya huleta amani na afya ya akili ilhali kelele zinakuwa nzuri tu kwa muda wa starehe.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunirahisishia kazi, hunifanya nijifunze mambo mapya na kuboresha ufanisi katika maisha ya kila siku. Napenda kuona vitu vipya na jinsi vinavyoweza kunisaidia kazini na katika maisha yangu ya kibinafsi.

Wakati wa baridi kali, hua navaa nguo nzito na kujisitiri vizuri ili nijilinde na baridi. Pia napenda kutengeneza vinywaji vya moto kama chai, ya kijani au supu ambavyo hunipa joto na kunituliza. Huwa natumia muda huu zaidi ndani ya nyumba kupumzika, kusoma au kutazama filamu na kuhakikisha mazingira yangu ni ya joto na utulivu.